Kweli nilipokuwa nalelewa pale, nilipozaliwa kule nyumbani, kule mashinani, nilizaliwa maeneo ambayo yanaitwa Homa Bay. Homa Bay ni county ambayo iko karibu na ziwa kuu, ziwa Victoria. Na ukweli ziwa Victoria ni mahali ambapo nilikuwa napenda kuenda kutulia, wakati mingine tu kutuliza akili. Na ukweli nikiendelea kuzidi, kulelewa kweli. Nilijambia, badala tu ya ziwa Victoria, nataka kuenda bahari indi. Bahsri indi ni bahari ambayo pia inapita kule Kenya. Inapita, maeneo inaitwa Mombasa. Mombasa ndiyo county, Mombasa ni mahali ambapo bahari indi, bahari indi inapitia. Na kwenye mombasa tu, huku tukiwa kwetu ushago mashinani, tunaita bahari indi ama tunaita mombasa pwani. Ni mahali ambapo kweli nikiwa mdogo nilikuwa natamani sana kuenda pwani. Nilikuwa nasema siku moja, lazima natafika pwani. Kwa sababu ile bahari ambayo iko pale pwani, ile uzuri wa pale pwani, zile mavitu mzuri mzuri na watu tofauti tofauti wanaoenda pwani. Ilinifanya nitamani sana siku moja kufika pwani na kwa kweli naeza sema tu nimewai fika pwani na napenda kuenda pwan. Na hua naifurahia sana kwa sababu hunipa mapumziko ya kweli na utulivu kwa kiakili napenda pwani kwa sababu ya mazingira yake ya asili na utulivu sauti ya mawimbi ya bahari, bahari, indi upepo mwanana na mandhari ya maji hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa kazi kila ninapokuwa pwani nahisi kama akili yangu inapata nafasi ya kupumua na kuanza upya. Ni wakati wangu wa kuangalia mandhari, mazingira mpya, kuongea na watu tofauti tofauti ambapo hunipea hisia mzuri kwa mwili. Inanipea akili imetulia. Inanipatia uvumilivu fulani uzuri fulani ambapo asubuini niiamka naingia bahari indi. Naogelea pale, nikishaogelea maji ya chumvi, nasikia niko uhai vizuri, nasikia niko na nguvu, na nasikia akili yangu imetulia. Kweli napenda pwani kwa sababu ni mahali, pazuri, pakujirejesha nguvu. Iwe ni kutembea ufukweni, asubui, kukaa kimia, nikiangalia bahari, au hata kusoma kitabu karibu na maji. Shuguli hizi hunisaidia kujijenga kiakili na kihisia. Kweli pwani hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu tu. Ni mahali ambapo hakuna mtu wakunisumbua. Ni mahali ambapo hakuna mtu wakunishugulishia mambo mingi ni mahali ambapo kila mtu amekaa chini ni kuburudika tu. Kila mtu amekaa chini ni kuangalia tu mandhari kila mtu anataka kusikia tu kutulia kiakili. Kwa sababu kuna mtu anaeza kuwa na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo umekuwa mwingi katika dunia ya kisasa. Nimeona wengine wanajiua, wengine wanajirusha wapi, wengine wanashikwa na ma-stress mingi sana. Na kwa kweli, nikenda kule baharini. Msungo wa mawazo unaisha. Pwani hunipa fursa ya kujitenga kidogo tu na ratiba za kila siku. Ni mahali ambapo sipendi kukimbizana na muda hapana napenda kuchukua mambo pole pole, kufurahia chakula, na hata kuishi kwa wakati huo tu. Hii hunisaidia kurejesha uwiano kati ya kazi na maisha yangu. Na kwa kweli naeze sema ninapotoka kule pwani, nikirudi bara, bara ni kisasa mahali naishi, ni kweli, napata akili yangu imetulia, napata naeza kufanya kazi yangu vizuri sana, naeza kukukua kuwasiliana na watu vizuri sana, napenda tena naeza kushirikiana kwa njia ya uzuri na kwa njia ya uwazi, napata uchovu umeisha, napata niko na niko na uwepesi fulani ndani yangu ya kufanya vitu vizuri kwa hivyo ingawa sipendi kelele nyingi au misongamano. Mimi hupendelea pwani tulivu ambako naweza kufurahia mazingira kwa amani. Kwangu pwani si sehemu tu ya burudani hapana bali ni sehemu ya kujitunza na kujirekebisha baada ya kipindi cha kazi ni sehemu tu tulivu yenye inanipatia fursa tu ya kutulia kwa akili. Kwa kweli napenda kuenda pwani kwa sababu hunipa utulivu, mapumziko na nafasi ya kujitafakari na hunifanya nirudi kwenye maisha kila siku nikiwa na nguvu na mtazamo mpya.

Usiku au jioni kweli ni wakati tu wa kulala. Usiku ni wakati ambapo. Natoka kazi nimechoka mno. Natoka kazi nimefanya shuguli nzima siku mzima. Na huwa nasema shughuli zangu za kazi huwa nafanya shughuli nzuri tu shughuli yenye uzoefu mkubwa sana. Na kwa hivyo nikitoka kazi jioni jamani, kabla nilale, niko na shughuli chungu mzima, niko na vitu chungu mzima zenye mimi huwa nafanya. Na kwa kweli, kabla hata ni zingie kwa zile vitu ambazo mimi nafanya, kwa kweli lazima nikiingia kwa nyumba, nipige maombi yangu, kwa sababu ni mimi pia, ni mcha Mungu tu. Mimi lazima nikaombe niseme Mungu asante kwa siku ambayo umenipatia na kwa hivyo siku imeisha. Hafla nimepiga badala ya kupiga maombi safi tu. Mimi nasema naweka vitu zangu chini, natoa vitu zangu, natoa manguo zangu, naingia pale bafuni naoga kule. Nikishaoga tu nikiwa na sasa niko freshi ama nikishaoga tu. Ama hata kabla nioge, nikishatoa vitu zangu niweke kwa nyumba, navaa zile nguo zangu za mazoezi, naenda kutembea kidogo kule nje, kupata unguvu fulani, kutuliza akili fulani. Nikishakimbia, nikishakufanya zile matembezi tu za jioni, narudi sasa nyumbani, naingia kwa bafu naoga, halafu naketi chini. Ni kitu ambacho mimi huwa nafanya. Kabla nifanye kitu yoyote tu. Kwa sababu vijinsi tu nilivyosema, jioni niko na mambo shughuli chungu mzima. Badala tu ya kuoga ndipo shughuli zangu kweli huwa zinaanza kwa hivyo, kabla tu nilale, huwa nafuata utaratibu, unaonisaidia kutulia, kujithamini, na hata kujiandaa kwa siku inayofuata. Napenda kupunguza shughuli za kazi na kelele za siku. Mi huacha kazi mapema kiasi naweka pembeni, simu au matumizi ya mitandao kwa muda ili akili yangu ipumzike. Huu ni wakati wakujitenga na shinikizo la siku na kuanza kuingia katika hali ya utulivu. Baada ya hapo kweli, mimi hujishughulisha na mambo mepesi yanayonituliza. Naweza kusoma kitabu, naweza kusikiliza muziki laini au kutazama kitu kifupi cha burudani. Ambacho hakichoshi akili. Lengo langu ni kupunguza mawazo na kupanda mwili, kuandaa kweli mwili kwa usingizi. Kwa sababu usingizi pia ni kitu ambacho mimi naishughulikia. Ni mimi ni kitu ambacho mimi najua ni kitu ya maana. Kweli mimi napata muda wa kujipitia siku yangu mi hutafakari mambo niliofanikiwa kufanya, changamoto nilizokutana nazo, na kile ninachoweza kuboresha kesho. Hii hunisaidia kufunga siku nikiwa na amani ya moyo na hata hisia ya kuridhisha. Kweli kabla ya kulala, shughuli ni nyingi, mi hujiandaa kimwili kwa kufanya mambo ya kawaida kama kupanga mavazi ya kesho, kuweka ratiba au kuandaa vitu muhimu, hii hunisaidia kuanza siku inayofuata bila haraka au msongo wa mawazo kweli kulala ni kitu cha maana lakini kabla nilale jamani, lazima nikule. Kukula chakula kwangu ni kitu ya maana chakula kwangu ni kitu ambacho siwezi lala bila kukula na siyo kukula tu, mimi sikuli ili nishibe hapana, mimi nakula ili kile ambacho nakula ni kitu ambacho ni tamu ni kitu ambacho mimi nafurahia. Mimi sikuli tu, sikuli tu ati sasa hivi watu wanakula hapana, kukula kwangu ni kitu ambacho nachukua kama ya maana sana na kabla ya kulala kweli napenda kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha, ili ili kwangu usingizi mzuri ni sehemu muhimu ya afya na tijia ya kila siku kweli ninachofanya kila jioni kabla ya kulala ni kujituliza tu kujipanga na kujiandaa kisaikolojia ili kuhakikisha naumaliza siku vizuri na kuanza kesho nikiwa na nguvu na utulivu. Kama juzi tu kabla ya kulala nilikula chakula ambacho mimi naipenda, ambayo ni samaki. Baada ya kula samaki, nilipata usingizi mnono hadi asubuhi nikiamka nilikuwa na nguvu.

Swali hili la kama naishi mahali ambapo nilizaliwa ni swali muhimu sana kwa maisha yangu. Najibu tu nijibu kirahisi kwamba hapana. Siishi mahali ambapo nilizaliwa. Siishi ambapo nilizaliwa. Mahali nilizaliwa nimesema kweli? Huko nilitoka. Na kwa kweli tu, kwa ufupi tu nikisema nilizaliwa wapi na kwa nini nilitoka huko na ni nini ilinileta mahali nipo sasa hivi? Kwa kweli mimi ni mzaliwa wa nchi ya Kenya. Mimi ni mzaliwa wa nchi ya Kenya maeneo ambayo inaitwa Homa Bay. Homa Bay ni eneo ya Kenya na ni moja kati ya kaunti za kenya kule Kenya. Na kweli kaunti hii inajulikana na mambo mengi tu. Kaunti hii ni kaunti ambayo inazingirwa pia na maji. Inazingirwa na ziwa Victoria. Na kwa kweli ikiwa inazingirwa na ziwa Victoria, kuna mambo mengi tu yanaendelea pale, ya uchumi tu. Mambo kama kuvua samaki, mambo kama soko kubwa, mambo kama malishoni tu, mambo kama za kilimo. Ni nyingi chungu nzima nilipozaliwa kweli mimi nimelelewa kule na kule maisha ni maisha. Ya mashinani. Ni maisha ambapo ni mbali sana na jiji. Ni maisha ambayo ni mbali sana na mahali kuna watu wengine hujawahi ona. Na kwa ukweli tuikuwa, nilikuwa naongea lugha moja tu. Nikilelewa pale nilikuwa naongea. Luga moja tu. Nikizaliwa pale nilikuwa najua tu lugha yangu ya mama. Lugha ya mama. Na kwa kweli maisha ya ku, maisha ya mashinani kule, haikuwa rahisi. Maisha haikuwa rahisi kweli ni maisha ambapo ni vigumu sana kupata chakula. Ni vigumu sana kupata hizi vitu tamutamu kama mkate. Iikuwa vigumu sana kukula chakula tamu kama samaki kama kuku. Kwa sababu samaki nayo ilikuwa chungu nzima kwa sababu tulikuwa karibu na ziwa. Lakini chakula kama kuku ilikuwa ni nadra sana. Shakula kama chapati ilikuwa ni nadra sana. Ilikuwa ni kama unangoja hadi likizo ndiyo unakula. Nililelewa pale nikaanza kusoma shule ya chekechea. Shule ya msingi nikaenda shule ya upili bado niko tu maeneo yale, ah, sikubadilisha mazingira, sikubadilisha mienendo, siku sikubadili. Badilisha mahali ambapo naishi. Kweli nilipata kumaliza shule ya upili kule nikarudi nyumbani kweli. Nikaendelea kukaakaa. Nikaitwa kwa shule kwa chuo kikuu. Kweli chuo kiku nilipohitwa, ilikuwa sasa ilinibidi iniondoe kule mashinani kwa sababu niliitwa chuo kikuu ambayo iko katika jiji kuu la nchi ya Kenya na inaitwa. JKUAT. Hiyo shule ilibidi mimi sasa nimehama mashinani nikuje Nairobi. Huku Nairobi ili niendelee na masomo yangu. Nilipofika Nairobi nilimaliza masomo yangu. Na kwa kweli tangu nimalize masomo yangu nikiwa Nairobi jiji kuu la nchi la Kenya sikuwahirudi nyumbani kuishi nyumbani. Nilisema, wacha sasa basi, huku Nairobi ndiyo kuna mambo mengi yanayofanyika. Huku Nairobi ndiyo kuna shuguli nyingi za kuleta pesa. Huku Nairobi ndiyo chumi inaendelea vizuri. Basi hivyo nilijiambia hakuna haja ya kutoka Nairobi kurudi nyumbani tena. Nikaamua kuishi Nairobi mpaka wa leo. Kwa kweli napenda nikiendelea kuishi Nairobi. Kwa sababu huku iko na manufa mingi kwa kweli huku unawezapata kazi kirahisi, unawezapata watu tofauti hujawahiwaona, unaweza pata watu ambao wanaongea lugha tofautitofauti, wapo watu ambao wanatoka nchi tofautitofauti, wananipatia motisha kimaisha. Imenifanya nikapata marafiki tofauti, marafiki mapya. Ambao wanapatia mtazamo mpya kimaisha. Inanifanya niweze kuendelea na jinsi nilvyoendelea kukaa Nairobi ndipo nilipata kazi na ndio niliendelea kuishi huku Nairobi. Na kwa kweli nawezesema tu siishi mahali ambapo nilizaliwa. Nilihama nikakuja Nairobi na hivyo ndio nikaanza kutafuta riziki na kupata pesa yangu kidogo inaweza nisaidia Nairobi na inaweza nisaidia wale ambao pia wako nyumbani. Kwa hivyo napenda nikiendlea kuishi hapa mahali ambapo watu ni tofauti.